Ndiyo, mimi napiga kura. Napiga kura ili nichague kiongozi ambaye mimi mwenyewe nataka na wananchi wengine pia wanapiga kura ili wachague viongozi ambao wanataka. Napiga kura kwa sababu ni kidemokrasia ili nipige kura. Kila mtu anapaswa kupiga kura kwenye nchi yetu ikiwa umehitimu umri wa miaka kumi na minane.

Zoezi langu la kila siku ni kukimbia. Mimi huchukua muda wa dakika kumi na tano hadi dakika thelatini kila siku ili nikimbie nakimbia mahali bila kusimama kwa dakika thelatini. Kwa hivyo hio ndio zoezi mimi hufanya kila siku.

Nafanya mazoezi asubuhi kabla niende kazini narauka asubuhi saa kumi na moja nafanya zoezi kwa dakika kumi na tano hadi dakika thelathini bila kusimama nikikimbia tu nikisharudi na naja najitayarisha naenda kazini kwangu.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa mtulivu, kuwa mvumilivu na kuwa mchapakazi. Unapoanza kazi, lazima uweke bidii yako kwenye hiyo kazi ili uendelee kwa muda mrefu kwenye kazi huo. Ya pili, lazima ukuwe mvumilivu. Hata kama kazi ni ngumu ama kazi ni nzito, lazima uvumilie ili upate mazuri baada ya mwezi. Ya tatu, lazima ukue mkakamavu. Ujikaze vilivyo, ndipo utapata mazuri kwenye kazi yako.

Filamu ambayo ni naipenda zaidi ni filamu inayo itwa Titanic. Napenda hadithi hiyo kwa sababu ina ashiria mambo ya mapenzi na ya kifamilia na ikona mafunzo mengi kwenye ulimwengu huu wa sasa. Naipenda inatufunza kama jamii na kama ulimwengu mzima.

Napenda kujaribu vyakula vya kigeni ambavyo sijawai zikula tangu utotoni. Napenda kujaribu ili nione zinaonja aje na kama zinaeza kuwa na umuhimu katika mwili wangu na pia kama ni vyakula ambavyo ningependa kukula kila siku.

Nakumbuka mwalimu wangu wa hisabati na sayansi nikiwa kwenye shule cha msingi. Mwalimu huyo alikuwa rafiki yangu, alikuwa ananipenda, tungeeza ka naye tukicheka, saa zingine nikifanya makosa pia ananirekebisha na hata kunichapa. Alikuwa mwalimu mwenye furaha na kukaribisha wanafunzi wake na kutufunza vizuri na kutuweka wote sawa mbele yake. Kwa hivyo nakumbuka mwalimu huyo na ninampenda sana.

Mchezo wangu ambao ninaoipenda katika olimpiki, ni mchezo wa kukimbia. Napenda sana kuona wanariadha, wanapopanga mstari wakitaka kukimbia. Na mimi huwa shabiki mkubwa wa wachezaji ambao wanakimbia ukiwa unakimbia na kuona na kushangilia na furahia sana na kukupongeza zaidi na utie nguvu hivo hivo.

Ndiyo, nimewahifanya kazi ya kujitolea. Mara ya kwanza, nilipotoka kwenye chuo kikuu, ilikuwa nijitolee, ndo baada ya miezi kama misita hivi, nipewe kazi. Kwa hivyo nilijitolea kufanya kazi bila malipo, ili mwishowe nipate kuajiriwa.